Mimi natumia Wi-Fi kwa sababu ni nafuu na inafanya kazi vizuri, hasa nyumbani au kazini. Wi-Fi uniraisisha shia kufanya mambo mengi kama kutazama video, kusikiliza muziki, mtandaoni na kufanya utafiti bila hofu ya data kuisha haraka. Hata hivyo, ninapotoka inje au kusafiri, huwa natumia data ya simu kwa sababu siwezi kubeba wifi kila mahali. Data ya simu unisaidia kuendelea kuwasilia kupitia mitandao ya kijamii na barua pepe. Kwa mtanzamo wangu, zote zina umuhimu wake kulingana na mazingira na mahitaji ya mtu. Ni vizuri kutumia chaguo linalokuvaa zaidi kwa wakati huo ili kuokoa garama na kupata mtandao bora zaidi.

Kifurahia kuwa nyumbani, hupenda kufanya mambo yanayoniletea utulivu na furaha. Kwanza, husikiliza muziki laini au nyimbo za asili, ambazo hunikumbusha utamaduni wetu. Wakati mwngine hupika chakula ninacho kipenda, kama vile wali na samaki au chapati. Kisha nikifurahia na familia yangu. Pia hupenda kusoma vitabu au makala zinazohusu, maendeleo binafsi na historia. Jioni ikifika, hupumzika sebuleni nikitazama filamu au vipindi vya runinga. Wakati mwingine huzungumza na marafiki kupitia simu au mitandao ya kijamii. Kuwa nyumbani hunipa nafasi ya kupumuzika, kufikiria mambo muhimu maishani na kujipanga upya kwa siku zijazo, zenye changamoto na matumaini.

Ninapoboreshe michakato ya kazi, huwanza kwa kuchambua hatuwa zote za kazi ili kubaini sehemu zenye upungufu au ucheleweshaji, kisha uweka malengo mahususi na kupanga ratiba inayoeleweka. Ninapenda kutumia teknolojia kama vile programu za kupanga kazi na kuifadhi taarifa mtandaoni ili kuraisisha mawasiliano na ufuatiliaji wa maendeleo. Pia uwakikisha kila mshiriki wa timu anaelewa majukumu yake vizuri ili kuepuka kurudia kazi au kuchanganyikiwa. Mawasiliano ya wazi na mikutono ya mara kwa mara husaidia kubadilishana mawazo mapya na suluisho mbora. Mwisho, ufanya tathmini ya matokeo ilikuona kama maboresho. Hayo yamefanikiwa kisha kurekebisha pale panapo hitajika hili kuongeza ufanisi zaidi.

Napenda kula katika mikahawa yenye mazingira tulivu na chakula kitamu chenye ladha asili. Mara nyingi huchagua mikahawa inavyopika vyakula vya kiswahili kama vile biriani, samaki, wakukaanga na wali wa manazi. Ninapokuwa na marafiki upenda kwenda sehemu zenye mandari, mazuri kama vile ukingoni mwa bahari au kwenye bustani. Kwani hufanya chakula kiwe kitamu zaidi kwa sababu ya hali ile ya utulivu. Wakati mwigine hupendelea mikahawa midogo za kienyeji ambako chakula upikwa kwa makini na huduma uwa ya kirafiki. Pia hufurahia kujaribu vyakula vipya vya mataifa. Mengine ili kupanua uzoefu wangu wa ladha na kujifunza tamaduni tofauti kupitia chakula.